Naam napenda kusikiza redio. Na chaneli ninayosikiza ni ya Radio Maisha. Ambapo nasikiza kipindi cha Gidi na Ghost cha Patanisho. Naam. Patanisho hunibambanga sana na jifurahisha kusikiza. Wanavyocheka, watu waliokosana wanavyoongea, wanavyojibizana, wanavyorudiana. Na pia napenda kusikiza vile watu wa miraba tufautitufauti huongea ile lugha ya mama. Kwa hiki kipindi cha Gidi na Ghost cha Patanisho, watu wa nao shiriki sana ni Waluhya. So, hiyo Kiswahili ya waluhya, hunifurahisha. Na vile wanavyojibishana, na vile wanavyoambiana, I miss you my darling. Hiyo sasa hunifurahisha.

Naam, napenda maua sana, sana, sana. Lakini kitu kinacho nikasirisha, sijaipata hata mtu mmoja anayeninunulia maua. Kilicho andika katika kitabu changu kwa yale mambo yenye nataka huu mwaka, ya kwanza kabisa ilikuwa kujinunulia maua. Maua huonyeshana njia tofauti tofauti venye mtu anavyokufikiria. Kwa sababu hizi maua kuna mtu hukupea wakati wa mapenzi wakati wa kifo kuna maua yanaonyeshana urafiki roho yako ni mzuri uko na roho mbaya unapo pewa maua ya rangi nye kundu, hiyo ni ya kuonyeshana, ishara ya mapenzi. Maua tofauti, tofauti. Maua ya kala nyi ya rangi nyeupe huonyeshana, mtu mwenye roho mzuri. Maua ya rangi nyeusi huonyeshana mazishi kilio kitu kama hiyo hivo, mtu anavyokupea maua ya aina ya rangi yake. Kila maua hukuanga na ishara yake na hiyo ishara huonyeshana vyenye mtu anavyokufikiria.

Napenda mwanga wa kati kuliko mwanga mkali hii ni kwa sababu mwanga wa kati haina madhara mingi katika macho mwanga mwingi, mwanga mkali huharibu macho, huharibu uwezo wako wa kuona vizuri. Mwanga mkali huleta shida ya macho ambapo unanza kujikuna hauoni vizuri, unaanza kuvaa miwani. Lakini mwanga wa kati, mwanga wa kati huwa umekamilika vizuri hauna madhara yote kwa macho.